Naam niliwahienda kwenye tamasha la muziki ambayo ilikuwa tukio kubwa ambalo lililokusanya wasanii na mashabiki kwa pamoja. Lengo lilikuwa la kusherehekea muziki, burudani na mshikamano wa kijami. Ilikuwa hapa Kenya ambapo tamasha hili la muziki lilifanyika mwezi wa disemba mwaka uliopita. Na ilileta aina mbalimbali za muziki kama jazz, gospel, pop na muziki wa kitamaduni. Tamasha la muziki ni mkusanyiko wa watu kwa ajili ya kusikiliza na kusherehekea muziki mara nyingi likiwa na wasanii kadhaa wanaupiga muziki moja kwa moja. Au tuseme live performance. Mandhari ya tamasha la muziki pale jukwaa huwa kubwa lenye taa na sauti za kisasa. Pia mashabiki huwa wanacheza huku wakiimba pamoja na kushangilia pale wanamuziki na pia kuna vyakula na vinywaji vinavyouzwa pembeni. Au tuseme kwenye baa pale kuna pati ya baa. Kuna aina tu nyingi za tamasha. Pale tuna tamasha la muziki wa kidini. Mfano tamasha la muziki mtakatifu elfu mbili na ishirini na tano lililofanyika Agatura Girls. Likiwa na nyimbo za imani na mshikamano wa kiroho. Na pia pia tuna tamasha la kijami. Mfano tamasha la muziki pamoja na maskini lililoandaliwa na papaleo likiwa na lengo la kushirikisha na kuinua masikini kupita kupitia muziki na pia pale tuna tamasha la burudani ya Kimataifa. Kwa mfano tamasha la Keniji litakalofanyika Nairobi Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na sita na litaleta wanamuziki wa saxophone wa Kimataifa. Kwa mashabiki wa jazz na R&B. Umuhimu wa tamasha la muziki pale kwa mwonekano wangu ama kutokulingana na mimi. Hujenga mshikamano na urafiki miongoni mwa washiriki. Na pia huweka jukwaa la kuonyesha utamaduni na mitindo ya muziki wa jamii mbalimbali. Pia huchangia mapato kupitia tiketi, vyakula, vinywaji na utalii. Na pia muziki pia huleta faraja, furaha na mshikamano, wa kiroho kwa washiriki. Naam ni hayo tu.

Naam, mimi napenda sana kutembea msituni, kwa sababu kutembea msituni ni uzoefu wa kipekee unaojaza moyo na utulivu. Mandhari ya msitu huleta hisia za asili safi na uhai. Na pia pale msituni kuna miti mirefu na minene, matawi yake yanaunda dari ya kijani juu ya kichwa chako yakizuia jua kali na kutengeneza kivuli cha baridi. Na pia kuna vile sauti za asili, za ndege, kwa kuwa ndege huimba kwa sauti tofauti. Vipepeo pia na nyuki wakirukaruka na upepo pia kunapiga majani kwa sauti ya kupendeza. Pia tunakuwa na harufu ya udongo na majani mabichi. Unapopumua, unahisi harufu safi ya udongo ulionywa na unyevunyevu. Na pia ni unyevunyevu wakati mwingi wanaita unyevu unyevu, moisture, na pia ikileta hisia ya ukaribu na dunia. Njia ya udongo au mawe pale ile ambayo tunaita path. Njia ndogo pia hupita katikati ya miti zikikualika kuendelea mbele huku ukifurahia mandhari. Na pia kuna mabadiliko ya mwanga pale miale ya jua hupenya kupitia mianya ya majani ikitengeneza michoro ya mwanga na kivuli ardhini. Na pia kuna pia vyanzo vya maji. Mara nyingine unaweza kukutana na kijito kidogo chenye maji safi yanayotiririka yakiongeza sauti ya utulivu. Baadhi ya hisia ambazo mimi napata nikitembea msituni, moja yazo ni utulivu na kupumzika kutokana na kelele za mijini na pia kuna ule uhusiano wa karibu na asili unaonifanya nijisikie huru na uhuru na pia kuna msukumo wa kutafakari na kupata mawazo mapya. Naam, nadhani ni hayo tu kwa sasa.

Huwa napokea maoni kutoka kwa wengine vizuri kwa kuwa na hisia chanya. Maanake, hii ni hali nzuri sana, kupata hisia chanya kutokana na maoni ya wengine ni ishara ya afya ya kijamii na kiakili. Unapochukulia maoni ya wengine na hisia chanya kuna ile uthibitisho wa thamani yako, kwa sababu maoni mazuri yakitoka kwa wengine pia hufanya ujisikie kuthaminiwa na kutambuliwa. Ni kama kioo kinachoonyesha nguvu zako na juhudi zako. Na pia pale inaongeza kujiamini kwa sababu unapopokea maoni chanya, unapata motisha ya kuendelea, kufanya vizuri na kuamini uwezo wako. Na pia kuna ule uhusiano wa kijamii kwa sababu maoni mazuri pia huimarisha mshikamano na urafiki kwa sababu unahisi kukubalika na kuunganishwa na jamii. Pia msaada wa kihisia, pale hata maoni madogo ya shukrani au pongezi yanaweza kupunguza msongo wa mawazo na kukuongezea furaha. Pia mzunguko wa chanya, unapopokea maoni mazuri mara nyingi unajibu kwa tabasamu, shukrani na msaada kwa wengine, na hivyo kuendeleza mzunguko wa chanya katika jamii. Athari ya hisia chanya kutokana na maoni ya wengine ni kwamba huwa inachochea motisha ya kujifunza na kukua. Na pia husaidia kujenga mtazamo wa matumaini hata unapokutana na changamoto. Na pia hufanya mtu ajisikie sehemu ya kitu kikubwa kama vile familia, pia unaweza kuhisi kwamba wewe ni marafiki na mtu au wewe ni mmoja wa kile kikundi cha kazi.

Mimi ni mtu wa kuwahi, kuwahi, kwa sababu ni tabia bora kwangu kuwahi mapema. Kuwahi mapema pia uleta faida nyingi katika maisha ya kila siku, iwe kazini, iwe shuleni, au hata kwenye shughuli, binafsi. Kuwahi mapema, mimi huwa inanifanya nijiamini na nikuwe na heshima. Kwa sababu watu kutegemea na kukuona kama mtu wa nidhamu, na pia kuwai ujenga taswira ya kuaminika, na pia kupunguza msongo wa mawazo, unapowahi unapata muda wa kupumua na kujiandaa bila haraka, hakuna presha, ya kukimbizana na muda, na pia kule kwa ufanisi wa kazi, unawahi kuwahi mapema ukupa nafasi ya kupanga na kutekeleza majukumu kwa utulivu. Hivyo matokeo huwa bora zaidi, na pia mara nyingi nafasi nzuri upatikana mapema, iwe ni mahojiano mikutano au hata tiketi za huduma kuwahi kuna kupa nafasi ya kwanza, na pia inajenga nidhamu ya maisha kwa sababu tabia ya kuwahi pia ujenga ratiba dhabiti na nidhamu ambayo huadhiri vyema maeneo mengine ya maisha. Na pia kuwahi ni ishara ya kuthamini muda wa watu wengine jambo na linajenga uhusiano mzuri wa kijamii na kikazi. Na pia unapokuwa mapema, unapata muda wa kutafakari, kusali au kujiandaa kiakili kabla ya shughuli kuanza. Naweza patiana mfano wa hadhari. Pale mtu anayewahi kazini mara kwa mara huanekana kama kiongozi kwa mfano. Anamara nyingi upata nafasi za kuaminiwa zaidi na hata kupandishwa cheo. Namaanisha kwamba kwa kifupi. Kuwahi mapema ni uwekezaji wa muda unaulipa. Kwa heshima ufanisi na utulivu wa maisha. Nathani ni hayo tu kwa sasa.

Naam napenda sana kutembea kwenye mbuga za wanyama pori kwa sababu kutembea kwenye mbuga za wanyamapori ni uzoefu wa kipekee unaochanganya utulivu wa mazingira na msisimuko wa kukutana na wanyama katika makazi yao ya asili. Kuna mambo mbali mbali ya mambo kadhaa yanayofanya ziara kwenye mbuga za wanyama pori kuwa ya kuvutia. Kwanza, ukikutana na wanyama wa porini unaweza kuona simba wa kipumzika, tembo wakihama kwa makundi au twiga wakila majani. Yote bila vizuizi vya maboma na pia pale mandhari, kuna mandhari ya kupendeza. Mbuga nyingi zina vitu kama milima, mabonde, mito na nyasi ndefu zinazounda mandhari ya kupumzisha akili. Nyingine ni kwamba kuna utulivu na hewa safi pale mbugani kwa sababu ni nafasi ya kutoroka kelele za mijini na kufurahia hewasafi ya asili. Na pia unapata kujifunza kwa sababu unapata maarifa kuhusu tabia za wanyama mimea na umuhimu wa uhifadhi wa mazingira. Na pia nyingine ni utamaduni na urithi kwa sababu mbuga nyingi ziko karibu na jamii za wenyeji. Na hivyo unaweza pia kujifunza kuhusu tamaduni zao na namna wanavyo husiana na mazingira. Pia kuna ule uhusiano wa kibinafsi kwa mtu kama mimi ambaye napenda asili na napata utulivu katika bustani na mandhari ya kijani, kutembea mbugani ni muendelezo wa upendo huo kwa mazingira. Na pia ni nafasi ya kuunganisha upendo wa utulivu wa samawati ambayo ni rangi yangu ya kupendeza na mandhari halisi ya angasafi na nyasi za kijani. Mbuga ambazo nimeenda nchini Kenya ni mbuga Lake Nakuru National Park ambayo kukaribu sana na nyumbani kwetu hapa Nakuru na ni maarufu sana kwa ndege wa flamingo na faru. Na pia Masai mara pia nimeenda kule Nairobi ni nyumba ya uhamaji mkubwa wa nyumbu na mandhari ya savana. Pia nilipata kuenda kule ambuseli ambayo na mandhari ya kukutia ya milima Kilimanjaro na pia ukiwa nyuma ya tembo wakihama. Nadhani ni hayo tu kwa sasa.

Naam hili ni swali ambalo nalipenda sana kulijibu. Nimewai kuona na kuishi ya karibu na bahari ya hindi kule kilifi. Mahali ambapo nilikua mwanafunzi wa chuo kikuu pale kwa miaka mitano sasa. Kuishi karibu na bahari ya hindi kule kilifi, ilikua uzoefu wa kipekee, uliokua umechanganya wa utulivu wa maisha ya pwani na uzuri wa asili. Nilipenda sana mandhari na mazingira. Pale bahari ilikua na rangi ya samawati, maji ya bahari ya hindi pia yanang'aa kwa rangi ya blue safi yakitoa isia za utulivu na upiaisho. Hii inalingana na upendo wangu kwa rangi ya samawati inayosimbolisha utulivu na wazi. Na pia kule kwenye mandhari na mazingira ya baharini sana sana bahari hindi ni kwamba kuna mfukwe za mchanga mweupe. Kilifi ina fukwe laini na safi kama Bofa Beach ambapo mchanga mweupe uwanga chini ya jua. Na pia tuko na mikoko na misitu ya pwani pahali kwenye mandhari na mazingira ya bahari hindi. Na mikoko pia hulinda mazingira ya bahari na kutoa makazi wa kwa viumbe vidogo huku ikionyesha uhusiano wa binadamu na asili. Katika utamaduni na maisha ya pwani, kuna ule mchanganyiko wa tamaduni ambapo kilifi ni nyumbani kwa watu wa mijikenda na pia inathiriwa na utamaduni wa kiswaili na wa arabu. Unaonekana katika lugha, vyakula na usanifu wa majengo. Na pia tukiwa pale bado kwenye utamaduni na maisha ya pwani, chakula cha baharini kuna samaki wapya kama vile kamba na dagaa, ambayo ni sehemu ya lishe ya kila siku, mara nyingi upikwa kwa viungo vya pwani kama nazi na pilipili. Pale maisha ya taratibu pia pale karibu na bahari kwa sababu watu wa pwani uishi kwa utulivu wakifuraia upepo wa bahari na maisha yasio na haraka kwenye upande wangu wangu au kwenye uzoefu wangu wa kibinafsi nilipenda sana sauti ya mawimbi kwa sababu kuishi karibu na bahari kunamaanisha kusikia mawimbi yakipiga mchanga kila siku sauti ya kutuliza na kuleta amani. Na pia pale kuna mandhari ya jua kuchomoza na kuzama, unaezaamka mapema kwenda kutazama jua likichomoza na pia unaeza keti pale jioni jua likizama. Kilifi inajulikana kwa machueo ya kuvutia ambapo, hanga hubadilika rangi kutoka samawati adi machungwa na zambarao. Alafu pia kuna ule uusiano na asili. Kwa sababu ni sehemu inayokufanya ujisikie karibu na dunia ya asili. Na pia ukipata pumziko na msukumo wa maisha. Na kwa mtu kama mimi ambaye napenda utulivu wa mazingira na mandhari ya kijani, maisha, ya pwani ya kilifi ni kumbukumbu ya urembo wa asili na utamaduni wa kiswahili ninadhani ni hayo tu kwa sasa.

Kusema kweli, sijawahi kufanya yoga, lakini natamani sana kujua kufanya yoga na natumaye kuwa siku moja. Ntakuja kufanya yoga. Kulingana na mimi, yale ambayo najua kuhusu yoga, ni kwamba yoga ni mazoezi ya mwili na akili, yanayotokana na falsafa ya kale ya kihindi yanayolenga kuleta utulivu kuna uwiano kati ya mwili na nafsi. Maana na lengo la yoga ya kwanza mwili. Mwilini huwa inasaidia kuongeza nguvu. Kunyumbulika na usawa wa misuli na pia akilini kupitia kupumua kwa makini na kutafakari yoga hupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha umakini katika nafsi yoga hutoa hisia ya amani na ya ndani na kuunganishwa na mazingira. Kuna baadhi ya faida za yoga, moja hapo ni afya ya mwili kwa kuwa inapunguza maumivu ya mgongo, huimarisha mzunguko wa damu na kusaidia usingizi bora. Faida nyingine ni kwamba katika afya ya akili, huwa inapunguza wasiwasi na uzuni, hauku ikikuza hali ya furaha na utulivu. Na pia katika maisha ya kila siku, huwa yoga inafundisha nidhamu na uvumilivu, mambo yanayo weza kusaidia hata katika kazi na majukumu ya familia. Ile misingi ya kujifunza yoga moja ni kupumua, mafunzo ya kuthibiti ya pumzili kuleta utulivu wa akili, pia uneza jifunza yoga kwa misingi ya misimamo, kwa mfano mkambali mbali wa mwili, unausaidia kunyumbulika na kuimarisha misuli, na pia kutafakari kila mbache tunaita meditation kwa luga ya kimombo. Kwa kuwa dakika za utulivu na kuzingatia ili kuondoa mawazo yanayo chosha. Kuna pia ile nidhamu ya maisha kwa kuwa yoga si mazoezi pekee bali ni mtindo wa maisha yenye uwiano na kwa mtu kama mimi huwa na imani kwamba tunaweza uwiana sana na yoga kewa sababu pia napenda utulivu wa mazingira na rangi yangu bora ni rangi ya samawati inayoniletea amani na yoga pia na amini kwamba ni njia ya kuunganisha upendo huo na utulivu na mazoezi ya mwili na akili pia kwa kuwa na thamini afya na ustawi wa familia. Kujifunza yoga kunaweza kuwa zawadi ya kia afya na kiroho kwa vyote. Nadhani ni hayo tu kwa sasa, naam.

Naifadhi pesa zangu kupitia njia ya benki kwa sababu kuifadhi pesa kwa njia ya benki ni mojawapo ya mbinu salama na za kuaminika na tena ni za kuaminika zaidi za kusimamia fedha zako. Hii imekua msingi wa ustawi wa kifedha kwa watu binafsi na familia nyingi na kwangu mimi faida ambazo nimeona katika kuifadhi pesa benkini ama kwenye benki. Mojawapo ni usalama, kwa sababu benki hulinda pesa zako dhidi ya wizi au kupotea, tofauti na kuzihifadhi nyumbani. Na pia unaweza kutoa au kutumia pesa zako kupitia ATM, simu ya mkononi au huduma za mtandao wa benki. Na pia jambo jingine ni kwamba, akaunti fulani hasa za akiba, hukupa riba, hivyo pesa zako huongezeka kidogo kadri muda unavyopita. Na pia benki pia hutoa huduma kama mikopo, bima na uwekezaji ambazo zinaweza kusaidia kukua kifedha. Na pia kila muamala huandikwa, hivyo ni raisi kufuatilia mapato na matumizi yako. Kuna aina mbali mbali za akaunti ya benki, kuna ile akaunti ya akiba ambayo mtu huifadhi pesa na kupata riba kidogo. Na pia kuna ile account ya hundi, ambayo pia inaitwa current account inafaa kwa matumizi ya kila siku na miamala mingi sana. Na pia tuko na account maalum, ambapo baadhi ya benki hutoa account kwa malengo maalum kama elimu, biashara au uwekizaji. Kwa kuwa mimi nina ndoto ya kuinua familia yangu kutoka umaskini na ninathamini sana nidhamu ya kifedha kuifadhi pesa benkini ni hatua ya msingi, kuelekea usalama na uhuru wa kifedha, ni njia pia ya kulinda akiba yangu na kujiandaa kwa malengo makubwa ya baadaye kama kujenga nyumba hasua nyumba bora, au kufanikisha safari ya ndoto yangu ya Paris. Naam ni hayo tu kwa sasa.